Mimi ni shabiki mkubwa wa Manchester United. Najwa mashabiki wa timu pinzandi wanaweza kunichaka kutokana na misuko-suko ambayo timu umepitea miaka ya hefe karibuni. Lakini ushabiki ni damu. Hapa ndipo penye historia ya kweli kwanzea enzi za Sir Alex Ferguson hadi kizazi cha sasa cha mwaka huu. Kuna mambo matatu ya naonifanya ni pende United. Old Trafford. Kuna kitu cha kipeke kuhusu ule uwanja. Historia iliowo pale na vibe ya mashabiki. Kila timu inapo ingia wanjani ni kitu kinachosisimua mwili. Imani kwa vijana. Napenda jinsi timu inavyochoa nafasi kwa chezaji chipukizi kutoka akademi yao. Daima kuna yule kijana mpia naibuka na kuleta matumaini mapia. Haikate itamaa. Ile roho ya kupambana hadi dakika ya mwisho ni kitu kinachofundisha hata kwenye maisha ya kawaida. Kwamba mchezo hawishi mpaka filimbi ya mwisho ipulizwe. Kwa hapa nyumbani Tanzania, bila shaka, suezi kwacha kufatelia Simba fc au Yanga fc. Ile dabi ya karioko inamsisimuko waki waki peke ambu unachangamusha mta mzima. Wewe Je, roho yako imetua wapi?